Naam nigependa kuzungumza kuhusu siasa moja wapo siasa za hapa Kenya. Kwa sasa tukianza uchaguzi, uchaguzi utakua mwaka ujao ambao ni mwaka wa elfu mbili, ishirini na saba. Viongozi kwa sahii wanajianda kwa ajili ya kupiga kampeni ambayo itaanza mwaka ujao. Kwa siyasa ya Kenya Kumara nyingi inakuanga ni vurugu. Sijui kuna wizi wakura So.

Na nikitoka kazi nafika nyumbani kitu cha kwanza ninachokifanya. Nandaa maankuli ambayo inaweza kuwa ni kama saa tatu hivi, baada kukula maankuli yangu ninaoga baada ya kuoga naomba Mungu mi ni mtu ambayo napenda kuomba. Alafu baada kuomba naweza nikafanya tu mazezi ya hapa na pale kwa sababu mi ni mtu ambayo ni mwanariadha. Napenda kushiriki katika michezo mbali mbali. Kwa hivyo lazima niifanya mazoezi ya hap pale alafu baada kufanya mazoezi naweza ni ka, naweza nikaoga basi baada kuoga alafu nilale naweza lala hata kama masaa masaa saba hivyo. Kwa sababu inasemekana lazima ulale we zaidi ya masaa saba hivyo ukuwe na afya mzuri. Ili nangoja kesho yake.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kusikiza taarifa. Taarifa ni mzuri sana unajua zina kupea upasho nini kinacho endelea katika ulimwengu wa sasa. Mfereji ninao ufuata sana ni mfereji wa citizen Citizen ambayo taarifa zake niza kuaminika. Sikama mifereji mingine ambayo inaeza kupa taarifa ambazo si za kuaminika. Na kama si citizeni basi, kuna KBC channel, kuna NTV, kuna KTN. Mifereji yote hakuna ile ambayo sifuati, kwa sababu zote ni za kuaminika aa isipokuwa chache ambazo si za kwaminika lakini hizi ndizo nazipenda kwa zaidi.

Naeza sema mandhari ambayo mzuri nimewai kuwa katika maisha yangu. Ni mandhari ya pale baharini. Kama hujatembea pale baharini ole wako jamani. Baharini kuna mandhari ambayo ni matamu. Mandhari iambayo yanapendeza macho. Mandhari ambayo yani ukiona tu unatafakari ya mandhari ya pale baharini mandhari mazuri na pia mandhari ingine ni ukiwa katika mbuga za wanyama. Ukitembea pale mbuga za wanyama. Unaona simba wakitembea. Unaona unaona unuona hawa The rhinos wakitembea. Yani wale wanyama pori wote. Ukiwaona hiyo mandhari yao. Yani inakupea mchechemko fulani. Manake ni mandhari mazuri sana. Kama hujatembea katika bahari yoyote, katika mbuga ya wanyama. Na kuahidi tu utembee uyaone yale mandhari yako pale. Kama hapa Kenya kuna mandhari mazuri sana ukitembea katika mbuga za wanyama kuna mbuga kubwa sana kina seregeti, masaimara. Unaeza tembea ujionee mandhari ambayo yatakupendeza. Na na kuahidi hutawahi yasahau katika maisha yako yote. Ile mandhari manake ni matamu ni mazuri yaani Mii nakwambia she manzi yangu. Tembea tembea uone hayo mandhari manake ni mandhari mazuri sana. Pia katika mbuga za wanyama. Unaeza ona kama hapa Afrika kusini. Ndiyo ambayo inaleta wazungu sana manake. Wanapenda ile mandhari manake ni mandhari mazuri sana. Pia baharini pale unaona ufuo wa bahari He unaona pale wa dada unaona wanaume. Yani kila mtu sampuli yake ako pale Pia ni mandhari matamu sana haya asante.

Habari zangu nazipata katika vifaa vya habari. Mojawapo ikiwa ni kuna televisheni, kuna redio, kuna magazeti. Naprefer napenda kutoa habari zangu katika vifaa vya habari. Moja wapo ile ambayo naiamini zaidi ni televisheni. Televisheni moja wapo ni citizen ambayo ndio naipenda kwasababu iko na taarifa ambazo ni za kuaminika. Redio redio sitegemei kwa sana sababu wakati mwingine inaweza kuwa na taarifa ambazo si za kuaminika.

Mimi je napenda kuvaa kofia. Hili ni swali ambalo, sidhani lina umuhimu sana. Kwa sababu kuvaa kofia, mimi sipendi. Yani sipendi kuvaa kofia. Unajua nilisikia ukivaa kofia wa muda mrefu sama. Inaeza ikakutoa kipara. Yani kipara ni kitu ambacho mimi sipendi. Kwa hivyo kama kuvaa kofia itafanya nikuwe na kipara. Basi wacha nisivae kofia.

Kitu ambacho ninacho kifanya kuwatia wenzangu moyo ni kujituma katika kitu ambacho ninacho kifanya. Najua wakati ambapo ninapojituma, kitaeza kusaidia. Wenzangu waeze kuona ambavyo ninavyo jituma katika kazi zangu. Niko na uhakika wakiona hivi, pia watajikaza na wajitume pia.

Udhaifu ninao katika kazi yangu ni kuchoka haraka. Maanake kazi yangu ina unafanya kazi mingi siku mzima kwa hivyo kuna uchovu mwingi sana. Kwa hivyo kitu ambacho ninachokifanya kushughulikia huu udhaifu wangu. Ninaongea kila wakati na na huyu mtu ambaye anayetusimamia kwamba kazi ipunguzwe ama waweze kuandika watu wengi. Ili kazi ya ikaweze kupungua ili tusikwe na uchovu mwingi hadi tukashindwa kuingia siku ambayo inayofuata.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni wakati ambapo nilipomaliza shule ya msingi nikaingia kidato cha kwanza hadi kidato cha nne kumaliza kidato cha nne hilo ndilo tukio ambalo siwezi nikalisahau kamwe.

Iwapo nagawanya ataka zangu ee kwa kila mara ambapo ninapo toa uchafu pale nje lazima niugawanye nigawanye taka ambazo zinaeza kuwa zika zikatengenezwa zikatumiwa tena na taka ambazo niza kuoza hivyo lazima nizitenganisha yaani kwa mfano naeka za chakula kando plastiki kando. Kama kuna taka za aina nyingine naziweka kando siziweki pamoja. Hazinafa uweze kuzitenganisha hifo.

Mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi sana. Mazwezi ninayoyafanya ni ile mazoezi ya jimu. Mimi mtu ambaye napenda kuinua chuma yani naenda pale jimu na naifanya kila siku kutoka kutoka juma tatu hadi ijumaa siku tano kwa wiki. Hili ni waze kuja nga misuri, minapenda kuwa na misuri mikubo kwa hivyo lazima niende jimu kila siku.

Jinsi ni navyo jifurahisha wakati wafuraha. Mimi ni mtu ambaye ni mtu wa gym. Kwa hivyo kama mtu wa gym, kitu ambacho ninacho jifurahisha nacho ni chakula. Naandaa chakula changu kizuri. Na kikula. Ama naenda pale hotelini na agiza chakula mbacho ni kingi kama nyama mchele. Ambayo ni pilau ee napenda nyama sana kwa hivyo na jifurahisha kwa kukula nyama ee na si nyama hivi hivi nyama si nyama ya kuchemsha ikuwe ile ya kukaanga ama nyama choma.

Chakula ambacho ni kigeni nimewahijaribu ilikuwa ni ugali lakini si ugali wa kawaida ambayo tunayopika na unga wa mahindi. Ilikuwa ni ugali wa wimbi likuwa ugali wa ilikuwa unga wa wimbi. Na sikumbuki ni nini hicho kingine ambacho ilikuwa wanaongeza lakini najua kulikuwa na wimbi pale. Ilikuwa ni hiyo ugali ndiyo nimeikula ambayo ilikuwa ni wa kigeni. Sijai kula hapo awali tena.

Mwandishi ambaye ninayempenda hayuko hapa Kenya kwa sasa. Alikuwa anaitwa walibora huyu mwandishi walibora kenneth walibora. Alikuwa mwandishi sugu sana zile nyakati za zamani. Na pia kwa sasa napenda vitabu zake nazizoma kila siku. Ni mwandishi ambaye alikuwa amebobea sana. Mwandishi mzuri ana hadhi yake.

Mwalimu ninayemkumbuka kutoka shuleni alikuwa mwalimu wa hesabati. Na kitu ambacho kinatuma nimkumbuke ni ya kwamba alikuwa mkali sana. Alikuwa mwalimu ambaye alikuwa anatupiga viboko. Tukichelewa darasani kama hatujafanya kazi ambayo alikuwa ametupea alikuwa anatupiga viboko sana. Na mwalimu mwingine pia alikuwa mwalimu wa kemia. Manake ni vile alikuwa anavaa. Alikuwa anavaa njia ambayo ilikuwa ya kuchekesha yaani kwa hivyo sijawahimsahau kwanza vyatu alivyovivaa. Nguo zake siezii nikamsahau kamwe.

Habari zangu huwa nazipata sana sana kutoka kwenye mtandao. Maanake mimi ni mtu ambaye napenda mambo na mtandao. Kwa hivyo napenda sana kukaa mtandaoni ili nipate habari. Mahali kwingine ambapo naweza zipata maybe nikiangalia televisheni lakini televisheni si sana kama mtandaoni.

Ripoti zangu za kazi jinsi ninavyo ziandaa kwanza na naandika tarehe na ripoti yake ripoti ambayo ilitangulia inakuwa ya kwanza ambayo ilikuwa ya mwisho inafuata ripoti pia nazipeleka katika kompyuta yangu naziandaa vizuri nikitumia word processor.

Nina potaka kustarehe. Lazima ni toke kwa nyumba unajua kwa nyumba hakuna strarehe mingi kuna starehe lakini hakuna starehe mingi kwa hivyo nikitaka kustareheka. Napanda gari yangu naenda pale kwenye ufuo wa bahari mi ni mtu ambaye napenda kuogelea sana. Kwa hivyo naenda pale baharini. Naogelea kwenye maji ya chumvi iyo mandhari nikiona hiyo mandhari pale nikiwa na sharubati yangu hio ndiyo ambayo mimi ninajua kama kustarehe.

Napenda kutembea kutoka mtaa mmoja hadi mtaa mwingine mimi ni mtu ambaye napenda kutembea sana kwa hivyo ni kutembea kutoka mtaa mmoja adi mtaa mwingine. Na kitu ambacho natumia kwenye usafiri wangu inaweza ikawa piki piki ama baiskeli hiyo ni ile wakati ambapo nataka kwenda nikiangalia mandhari, sana sana baisikeli maanake pia ni mojawapo ya mazoezi.

Mimi ni mtu ambaye sipendi kungojea. Kwa hivyo kusubiri kwenye mstari mimi ni kitu ambacho sipendi kamwe. Sipendi kukaa kwa mstari eti nikungoja mimi ni mtu ambaye sina subira kamwe sina subira kabisa. Kwa hivyo nikituwa ambacho sipendi. Napenda kama nimenda kwenye hio shuguli, nipige simu, nihakikishe, niko peke yangu, niende nihudumiwe, nirudi tena. Lakini kuenda kupanga mstari hapana mimi ni kitu ambacho sipendi. Kama ni hospitali enda hospitali upange mstari usubili namna gani. Mimi nikitu ambacho sipendi kamwe. Kwa hivyo napenda niende nihudumiwe nirudi. Mamba kusubili kwa mstari. La hasha si si jambo ambalo ninalipenda mimi. Labda watu wengine lakini mimi lahasha.

Mahali napopenda kuwa ni mahali ambapo kuko kimya. Mimi ni mtu ambaye sipendi kelele sipendi mahali ambapo kuna kelele mingi kwa hivyo napenda mahali nitaweza kutuliza mawazo yangu, nipumzike. Unaona. Kwa hivyo mahali ambapo kuna kile mingi, mimi siwezani na siwezi nikatulia mahali kama hapo. Napenda mahali nitaenda kama ni sharubati yangu nikunywe sharubati yangu nikiwa nimetulia. Sisumbuwani na mtu yeyote, hivyo mambo ya kelele ya pahali ni kitu ambacho sipendi mimi.